Unapenda kucheza mchezo gani? Mi napenda mchezo wa kandanda. Ni mchezo mzuri sana. Uwa najifurahisha kucheza mchezo wa kandanda. Mi ucheza wakati wa weekend. Wakati niko, sina kazi ingine ya kufanya. Inanisaidia nafanya mazoezi. Nikimaliza kufanya mazoezi, jasho inatoka. Inafanya na inanielimisha vitu zingine. Na nielimisha vitu zingine. Mazoezi mwilini, ili mwili usipate makonjwa. Inasena, tena mchezo mwingine na napenda ni mchezo wa voleboli. Juu napenda kukimbia, uwa nakimbia. Na napenda kuruka. Naruka, hadi nafunga mabao. Iyo ndio mchezo mbili huwa napenda sana sana.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzangu? Mimi huwatia moyo wenzangu, mimi huwa ambia tutie bidii kwa chochote wanacho kifanya. Na shida yoyote unapata, huo sio mwisho wa maisha. Wajikaze, mimi naambianga wenzangu tujikaze, tusikufe moyo. Haya malipo madogo ya kazi, isifanya tukufe moyo. Huwa nawambia tujikaze sana, tutimize malengo yetu. Hivi ndio nawambia tuna, tunajikaza moyo na wenzangu hivo. Na tunafanya kazi kwa umoja na bidii, ili tuende mbali. Umoja na bidi, ili tuende mbali. Na wenzangu wote mimi ningependa kuona wote wakiwa mbali kimaishani. Na wasikufe moyo hivi karibuni ama siku nyingine. Juu dunia iko hivo, kila kitu ni kujikaza, tujikaze, tujikaze. Ili tutimize malengo yetu. Na hata usaidike siku zijazo za usoni.

Ni ujuzi gani unahitaji kuimarisha ujuzi wenye nimetamani kuimarisha siku zote maishani mwangu. Ujuzi wa kujua kununua na kuuza kwenye soko. Nijue ujuzi wa kuuza nijue wakati wa kutengeneza faida nijue wakati wa kutengeneza faida najua wakati hasara iko nisiuze. Huu ujuzi ningependa kuujua sana nimekuwa nikijifunza miaka huu ujuzi ningependa kuujua utanisaidia sana nipate kipato, kipato cha maisha, ninunue chakula, nilipe ada ya nyumba. Ningependa sana, ningepata mtaalamu anifunze, ningekuwa sawa sana. Mtaalamu anifunze wakati mzuri wa kununua kwenye soko na wakati wa kuuza, na wakati wa kusimamisha tu usifanye kitu chochote.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima nimejifunza maishani ni jinsi ya kuheshimu watu. Kuheshimu watu ni kitu ya muhimu sana. Itakupea na fasi kimaisha uende mbali sana. Na kitu nimejifunza vile ya kuongea na watu kwa upole. Na ujuzi, unatumia ujuzi kuongea watu. Ukiongea watu na upole, watu wanakuona kaa mtu mzuri. Hawawezikuona kaa jangili. Na utaenda mbali sana kimaishani.

Je, umewai kufuga wanyama, mimi nimefuga wanyama wengi sana. Kwangu, kuna wanyama wengi sana kama kuku, ng'ombe, paka, ni wanyama wazuri sana. Kuku hutaga mayai, na nyama yake ni nzuri sana. Na ukifuga mnyama kama ng'ombe, anatoa maziwa kwa wingi huwezi lala njaa, anatoa maziwa kwa wingi unauza, unapata pesa. Na ukitaka unaeza uza ng'ombe, ama uichinje, ikae nyama. Na nimefuga mbuzi nisisahau. Mbuzi hutoa maziwa na ni tamu sana. Na mbuzi nyama yake ni tamu sana. Na kinyesi yake inakaa kama ukipeleka shambani mimea inamea sana. Mnyama mwingine ni paka. Paka hufukuza wanyama wengine kama panya. Wenye wanakuja kuharibu vitu pa nyumba. Paka ni mzuri sana ni rafiki mzuri sana ni mnyama ako na upole.

Je una kumbukumbu gani nzuri kutoka utotoni. Kumbu kumbu niko nayo ni ya kucheza na wenzangu kutoka utotoni. Kucheza mpira venye nilikuwa nalia nikenda shule. Hiyo kumbu kumbu siwezi isahau kabisa. Mimi nitaikumbuka hadi nizeeke. Nilikuwa najifurahisha kucheza na wenzangu. Tukiwa shuleni nyumbani. Huwa tunacheza michezo, ya kufurahisha sana. Michezo ya kufurahisha sana ya kukimbia, kucheza kandanda tulikuwa tunaonyeshana upendo tukiwa watoto. Upendo hujaanza sahii tulikuwa tunajifunza upendo tukiwa watoto tumependana, hadi sahii. Tumekuwa wakubwa. Sahii kila mtu anafanya shughuli zake. Upendo mzuri sana hio ndio kumbu kumbu niko nayo yenye siwezi sahau maishani mwangu kabisa.

Unapenda chai ama kahawa, mi napenda kunywa chai sana sana. Napenda chai. Mi nikiamuka asubui, nakunywa chai na mkate. Ndio natoka, naenda shuguli za kawaida. Ikifika jioni, nakunywa chai. Ndio niende shuguli za kawaida. Lakini wa kahawa, mi huikunywa wakati nahisi baridi mingi. Baridi yenye inafanya natetemeka, mi hukunywa kahawa. Ili, inisaidie, nisikie joto. Nisipate ugonjwa yoote. Sawa na mi napenda chai, mi napenda zote. Kwanza chai ikikuwa na mkate asubui. Zenye imepakwa siagi. Mi hukula vizuri sana. Mkate unaipaka chai. Na kahawa mi huikunywa tu ivo. Situmii maandazi. Hio natumia. Kupoteza tu baridi. So napenda zote mi.

Unapenda kufanya kazi gani pekee yako au na wengine? Nikiwa pekee yangu, mi hupenda kufanya kazi ya kufanya usafi, nahakikisha mazingira ni safi, naosha nguo, nafyeka boma, napika, nafanya kazi hapa na pale. Nikiwa na wengine, pia mi huendelea kufanya kazi hizo hizo, hizo za kufanya usafi, ni kazi mzuri sana. Kazi mzuri sana, mazingira yakae masafi. Mazingira yakae masafi. Na tujisaidie. Tusipate magonjwa na vitu mingi kama hizo.

Jee, unapenda kuvaa vipuli? Mimi mara nyingi sipendi kuvaa vipuli. Mimi si msichana. Vipuli, kuweka vitu kwa masikio, mapua, mimi sipendi. Juu, hapa kwetu tunaamini, hizo ni vitu za wasichana. Na vitu za wasichana, mimi siwezi vaa. Nitaenda, hiyo ni kufanya kinyume, na mwafrika, siwezi fanya vitu kaa izo. Wale watu wengine ndo huvaa, wale nao wanaamini, kuvaa ni, kuvaa ni vizuri. Hee, kitu naweza penda kusema, sipendi kuvaa.

Likizo yangu ya ndoto, mimi ningependa kuenda mbali sana. Likizo yangu ya ndoto ningependa kuenda umarekani. Nitembee huko, nione vyenye watu wanaishi, nione vile watu wanakula, nione vile watu wanafanya kazi, nione wanongea lugha gani, nione kama wako na utu ama ni watu wabaya, nione mazingira yako huko yako aje, nione maendeleo yamefanywa huko yako aje. Mi ningependa sana kuenda umarekani. Nizuru hiyo nchi nione vile iko. Mi ningependa kusafiri na ndege sijai panda ndege Mungu anisaidie siku moja niipande Amin.

Mi hupenda sana marafiki wapya kwa maisha. Ni wajue majina, nijue makwao, pia na wao wajue kwangu. Tusaidie kwa njia tofauti, tofauti kimaisha. Wanionyeshe njia, ili nipate nafasi za kupata fedha. Wanionyeshe na mi ni waonyeshe njia zenye najua. Tunasaidiana na mwishowe tutaenda mbali.

Je unasharehekea mwaka mpya vipi? Mwaka mpya mimi husherehekea kwa kutembelea marafiki nawaonyesha upendo. Hivo, ndio vile mimi hufanya mwaka mpya. Tunanunua vinyawaji tunakunywa, vyakula kwa wingi. Na kutembelea marafiki, hivyo, ndio mimi hufanya mwaka wangu mpya. Na kutembea, kutembea nchi zingine, kujulia watu hali. Hivo ndivyo mimi hufanya mwaka wangu mpya.

Je, unapenda kujaribu. Mimi ndiyo, mimi napenda kujaribu teknolojia mpya. Nijue, nisiachwe nyuma. Kama kompyuta, AI yenye imekuje saa hii, mimi ningependa kujua sana mambo ya mtandao mpya. Nisiachwe nyuma. Niende na teknolojia. Tena, teknolojia, inisaidie siku za usoni. Ili nifanye mambo yangu kwa urahisi. Na niende mbali kimaishani. Nisingependa kuwachwa nyuma. Ningependa kujua teknolojia naipenda sana inafanya kazi inakaa rahisi. Kama hiyo ya AI, ningependa kufanya kaa sana sana, kazi ikae rahisi, tusaidiane na mimi nisiachwe nyuma.

Unaboresha aje michakato ya kazi. Michakato ya kazi mimi huboresha kwa njia mingi. Kwa kufanya kazi na bidii, kuongea na watu vizuri, wenye mnafanya kazi nao, kuongea nao vizuri. Na kujituma na ujue kuongelesha wateja vizuri. Ni kujituma tu. Iyo ndio njia. Mimi huongeza michakato yangu kazini. Najitahidi sana. Najitahidi sana kazini. Niongeze kipato. Na nipenda kupenda kazini niongezewe cheo.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri, kiongozi mzuri ni mwenye anafanya maendeleo, anajua kuongelesha wana inchi. Mwenye anafanya elimu, kila mtu aweze kuenda shule, mwenye nafanya kila mtu aweze kwenda shule, mwenye analeta maendeleo. Mwenye apendi vurugu, si mwenye anapewa, anafanya watu wanapigana, mwenye apendi vurugu, diyo kiongozi mzuri.

Mahusiano ninao ni wazee ni mahusiano mazuri kuongea na wao vizuri Mi napenda mahusiano na wazee wapende kunipea hadithi za kitambo. Na wanipee maarifa venye nitaishi haya maisha. Haya maisha yanataka mtu aishi na ujuzi. Icho ndiyo kinafanya mi napenda kuongea na wazee wazee ni watu wazuri sana. Wazee ni watu wazuri sana maishani mi upenda kuongea na wao sana.

Usiku mi hukaa, hadi saa tano usiku, kufanya kazi hapa na pale. Mimi sipendi kulala mapema, usingizi huwezi kuja. Mi usiku hukaa adi saa tano, wakati mwngine saa sita, saa za kenya. Maybe unapata naangalia runinga kuna kipindi cha runinga kimenifraisha naangalia ama niko mtandao. Naangalia mtandao, kitu ki huko kwa mtandao, kituki zuri, kinifraishe, hadi hiyo wakati.

Mabadiliko kazini, mi huwashambulia kwa njia nzuri. Mi mabadiliko ikikuja kazini, pia mi nabadilika. Ili niandayane na mabadiliko. Mi hubadilika, haraka sana. Mabadiliko kazini mzuri sana. Ikiwa ni mabadiliko mazuri. Mabadiliko mabaya, mimi uyakata. Huwa mwenyewe hio mabadiliko umeleta, haifai. Ivyo ndio nayashambulia. Naageuka mbio mbio, mimi naenda na mabadiliko kazini.

Mimi ninapotoka starehe mi huenda nyumbani, natulia. Nikitulia nakula chakula, chakula cha jioni nakula, najumuika na familia yangu nawaonyesha upendo. Hivyo ndiyo nafanya, nikitoka starehe, hiyo ndio njia mzuri. Nakuja nyumbani naongea na familia yangu, naongea na bibi yangu, naenda napumuzika. Tena kesho nikiamuka, tena napanga sherehe ingine. Hiyo sherehe naipita na maisha inaendele.

Mara mingi asubuhi mi hukunywa chai, mkate. Ama mandazi ama kama hii hakuna, mi natumia chakula tu ya kienyeji. Kama mihogo Eee ama mihogo mitamu, hiyo ndiyo chakula. Mi hutumia kila asubuhi, ili nipate nguvu ya kufanya kazi, siku mzima. Hivyo ndio, hiyo ndiyo chakula, mimi hukula. Nanapenda sana kula hivyo ili nipate nguvu.

Jua kali inapowaka mi hujikinga na mwavuli. Ama mi huenda kwa chumba kikona baridi, kikona kivuli. Mie najikinga huko, najua inaleta joto kwa nyumba. Mimi utafuta kila kitu kina zuhia joto. Ile inazunguka na mviringo, huzuia joto ama kuna mashine utuwa hewa baridi. Ivyo ndio najizuia na jua kali ama na joto jingi, joto jingi la siku, mi ujizuia hivo. Na napenda sana kujizuia hivyo.

Neno siri mi uliweka salama kwa ushikia kwa kichwa. Imi neno siri siandiki mahali. Mimi andika kwa kichwa, neno siri. Inatembea kwa kichwa changu. Mi sitoi neno siri. Kwa kichwa, natembea nalo. Mi huwa nasuwa siambii mtu. Asiandikii mtu, mahali popote. Neno siri hukuwa nalo. Nanapenda kuficha siri. Inapenda kuficha siri sana sana. Neno siri. Langu huwezi lipata rahisi.

Unatumia wifi ama data kwa simu. Mimi mara nyingi hutumia data. Unatumia data mara nyingi juu sina wifi kwangu. Mimi natumia wifi wakati naenda kwa sherehe. Ama naenda kwa mkutano natumia wifi. Lakini mara nyingi nikiwa peke yangu, nikienda safari. Mimi hutumia data ya simu. Na huwa na haraka sana ikona network mzuri.

Hali ya hewa nayopenda ni hewa safi. Mi napewa hewa safi. Iingie mwili wangu juu. Hiyo hewa ni mzuri sana. Inafanya. Mapua ya napumua vizuri. Bila tatizo lolote. Mimi hupenda hewa safi. Hiyo ndio hewa napenda sana. Na naipenda sana na. Mi nikienda kwa hewa chafu. Ama mahali kuna vumbi. Ama kunanukia vibaya. Mimi hutoroka kutoka huko mbio sana. Naenda kwa hewa safi.

Changamoto mimi hupata kazini ni zile za kawaida kama mdosi kuwa mbaya, anapenda kugombanisha watu. Changamoto kama hizo, ndiyo mimi napata kazini. Kazi unapata ni ngumu time unagombanishwa, wakati mingine unapata kazi ni mingi. Aishi kwa haraka, wakati mwingine unapata mmekosana, na wenzaki kazini mnaofanya kazi nao pamoja. Kukosana kawaida iko, na wakati wenzako hawafanyi kazi vizuri, inachangia sana kukosana.

Wakati wa kupumzika mchana, kitu nafanya. Mi hutafuta juisi baridi nanywa. Naenda na kwa naketi. Nikiangalia runinga, movie. Hiyo ndiyo kupumzika kwangu na mchana. Ama naenda kwa swimming pool. Naenda kuogelea kwa maji baridi. Swimming pool naenda huko natulia huko. Nikinywa juisi yangu. Hivo ndiyo mi ninatulia mchana. Hasua wakati jua ni kali sana.

Timu ya mbali ndiyo mimi nafanya na kazi na hao kwa kuwapa mawaida kuwaelimisha venye watashikiriana pamoja. Wasaidiane. Niyo kufanya kazi na wao. Na mi napenda sana kufanya kazi na wao. Ju ujuzi wangu unawasaidia ili waende mbali ujuzi wangu ni muhimu unawasaidia ili waende mbali. Hivyo ndivyo nawasaidia.

Shughuli za kupendeza niko nazo ni mingi. Shughuli ya kutembelea watu na kuonyesha upendo. Na kusaidia wenye hawajiwezi. Hiyo ndio shughuli huwa nafanya ya kupendezwa na hiyo shughuli naipenda sana ili Mungu anibariki na watu wenye nasaidia wanibariki hiyo ndiyo shughuli napenda sana napenda kupiga hiyo shughuli na inapendeza sana.

Mimi hupendelea mahali kimya sana. Mi sipendi mahali kuna kelele. Mahali kimya ndio mzuri ndiyo niweze kufanya kazi yangu. Na nikikaa mahali kuna kelele. Huwa napigiwa kelele hadi kichwa kinaniuma. So mi napenda mahali kumetulia ili nifanye kazi na bidii na amani. Nikifanya kazi hivo. Eee nasikia vizuri na maisha yanaendelea.

Ndio mi yoga huifanya mara mingi wakati naamka asubuhi. Mazoezi mazuri sana, ni mazoezi yanasaidia, unatoa jasho, inafukuza magonjwa. Mi hufanya yoga mara mingi asubuhi na jioni napoingia kwa nyumba. Yoga ni mazoezi mazuri sana, ni mazoezi mazuri, yanafanya mwili isishikane. Mimi napenda yoga sana.

Mara nyingi, mi sipendi kusimamiwa kabisa. Kusimamiwa, alafu sheria inaekwa. Mi sipendi kusimamiwa. Kusimamiwa na mtu mbaya utaangaika sana. Afadhali kusimamiwa. Wakati unasimamia mtu ni mzuri, sana anafuata shiria zako, mawaida yako, ujuzi wako, unamwelekeza vile kazi inafanywa. Na wakati mingine kusimamiwa si vibaya. Kama hujui kazi, kusimamiwa ni vizuri, unafunza, unaonyeshwa ili ujue na wewe ukuje kusimamia.

Kwa timu mimi ushirikiana na timu, ili nimpe mawaidha na maagizo vile kazi inafanywa. Ama niwape ujuzi vile kazi inafanywa, njia nzuri ya kufanya kazi na umoja, ili kazi iwe rahisi. Mimi, hayo ndiyo mawaidha hupea timu, mawaidha ambayo yataweza wasaidia kazi ikae rahisi kwa kushirikiana. Kila mtu alete ujuzi, ako nao, tuweka pamoja ili kazi ifanyike kwa urahisi, timu inaposhirikiana kitu muhimu sana.

Wafanyakazi wenzangu mi hushirikiana nao kwa kupigiana simu. Mi huongea na wao kwa kupigiana simu. Wakati tunakutana kazini, mi huongea na wao uso kwa uso. Hiyo ndiyo njia mzuri nashirikiana na wafanyakazi kazini. Tunawasiliana, hivo ndio njia tunawasiliana ili tusaidiane kazi iende mbele bila kusimama. Kuwasiliana ni inasaidia sana, ndio tufanye kazi kwa umoja. Kila mtu analeta mawazo yake tunaeka pamoja.

Ndiyo mimi naishi mahali nilizaliwa. Mara mingi mi hukaa mahali nilizaliwa ili nilinde mama yangu. Mahali nilizaliwa mazingira ni mazuri huko. Mi napenda mahali nilizaliwa. Na wakati natembea, mi hutembea mbali, tena narudi mahali nilizaliwa, nimezoea mazingira ya huko, hali ya hewa. Na changa moto ziko huko, na shida ziko huko. Mi nimezoea najua vile nakabliana na shida kaa hizo.

Mimi na familia yangu, tunapenda kuomba mungu pamoja, tunapenda kufanya kazi pamoja, tunapenda kuwasiliana, tunapenda kupeana ujuzi vile tutakabiliana na maisha na kupeana ujuzi. Hivyo ndio mimi hufanya na familia, tunafanya kazi pamoja kama ya kusafisha, kazi ya usafi, kazi ya shambani. Na kupeana ujuzi vile tutaishi kwa haya maisha tukonayo saa hii. Na kupeana mawaidha vile tutaishi siku zijazo.

Ndiyo mimi nafahamu majirani wangu, majirani wangu na wajua, ee, wengine siwajui, majirani wangu wenye najua, tunapendana nao sana, tunaonga nao pamoja, wakati tuko likizoni, wakati wa jioni, kila mtu ametoka kazi, si hukaa pamoja, tunaongea, tunapendana, na tunaelezana njia, tutainua familia zetu.

Ndiyo, mi napenda hadithi za ajabu. Hadithi za ajabu nazipenda juu. Zinafanya nawaza sana, nafikia sana, juu ya maisha. Napenda adithi zenye, zinafanya mtu anawaza sana. Eee, mi napenda adithi ka hizo. Juu zinanipe ujuzi venye nitaishi. Zinanipea ujuzi venye, nitaishi ya maisha. Mi napenda na uwa zinachekesha wakati mwingine. Zinaleta furaha.

Mahali pa ibada mimi huenda mara moja kwa wiki. Mimi huenda jumamosi, mahali pa ibada, niende kuabudu. Niende kuabudu Mungu huko. Mi napenda mahalipaibada. Hapo ndiyo mahali naenda naombea, nadhupu, dhambi zangu. Mungu anatusaamea. Ili tuanze upya. Mahalipaibada, napapenda sana. Ni mahali tuna ongea na Mungu. Mahali tuna tumia kuombea na mungu, mhubiri anakuombea. Napenda sana.

Mi nalala masaa nane kwa siku. Masaa nane, wakati mwingine napitisha adi masaa kumi na mbili. Ao ndio masaa, mi ulala kwa siku. Napumuzika vizuri, adi nafika asubwi. Yono masaa mazuri, napumuzika, narala vizuri. Nahisi vizuri, na maisha ya, ya naendelea.

Kinyaji baridi ninachopenda ni cha Coca-Cola ni kinywaji baridi kizuri. Ndio kinywaji ninachopenda Coca-Cola ama nitumie Fanta. Ama maji baridi yo ndio kinywaji mi utumia sana. Wakati kuna joto wakati kuna jua kali. Yo ndiyo kinywaji mi utumia. Ama miutumia chenye kinaitwa monster. Ama predator zindiyo vinywaji pekee mimi utumia.

Mimi sana sana upenda kuwasiliana na watu kwa njia ya simu, simu ya rununu, hiyo ndiyo njia napenda kuwasiliana na watu. Ama kwa barua mamii natumia kupiga na piga simu hiyo ndiyo njia na wasiliana na watu na tunaelewana.